Kwa kweli kabisa mimi huwa nahifadhi vitu vya thamana. Na nakumuka siku moja nilitembelea babu wangu kabla hajaaga dunia ambapo aleniita niende kwa makazi yake. Nikifika huko alikuwa anataka kuongea nami na akaniambia kuna baadhi ya vitu ambavyo nataka nikuachie. Na kabla kukuachia nataka nikuongeleshe kwa sababu ni kitu cha thamana sana na kitakusaidia maishani mwako mwote. Na kando na kukupea hichi kitu lazima tuketi chini nikuongeleshe kwa sababu nimekuwa na imani kwako kama mjukuu wangu wa kipekee. Kwa sababu niko na wajukuu wengi lakini kwa tabia nzuri ambazo uko nazo. Ambazo zimenipendeza hata kama wewe uko na vitu ambazo ni vya ukorofi kidogo lakini kuna kitu ambacho nimeona kutoka kwako. Na mimi kama babu wako kuna kitu ya thamana nataka nikuachie. Babu alikuwa na thahabu ndogo ndogo ambazo. Alikuwa ni mchimba migodi. Hiyo ndio ilikuwa kazi yake kuanzia utotoni. Na alipo niita akasema kuna kitu ambacho nitakupea, akanionyesha dhahabu, akanionesha mawe mengine ambayo alikuwa nayo, ambayo ni ya dhamana sana ni yanauzwa fedha mingi. Aka sema kabla sijakupea hivi vitu vya dhamana, kuna mambo ambayo nataka nikuambie, ukiwa ni wewe mjukuu, pekee ambao nikona imani nawe, na kuna vitu ambayo nataka nikuelezee, utafanya kama nimeondoka babu wangu aliketi chini, akasema kando na kukupea pengine hivi vitu vya thamana, kuna mambo ambayo ni thamana sana nataka nikuachie kama mjukuu wangu wa kipekee ambaye nimekupenda na moyo wangu wote na najua pengine unaeza unganisha jamii yangu yote ambayo imesalia nyuma wakiwa na utofauti mwingi lakini najua wewe utafanya kazi ya kuhakikisha wameungana na wanaongea pengine lugha moja. Babu aliniketisha chini akaniambia. Kando na vitu vya thamana vya hapa duniani, vyote nataka kupea kitu cha thamana ambayo ni ushauri mmoja tu na uweke haya maneno yangu. Babu aliniambia. Kabla sijaaga pengine maisha yangu yanazidi kuwa mafupi hapa duniani. Kuna kitu moja ya busara na ya thamana akaniambia kwamba unaona hile shamba ambalo niliacha nimeona kama baba zenyu na mandugu zako wanataka pengine kuuza kwa urahisi tu nilipata hiyo shamba kwa kungangana sana akasema nataka nikuachie stakabathi za hiyo shamba yote hiyo stakabathi ilikuwa imebeba ekari mingi sana ya shamba akasema sasa wewe ndiye niko nawe amani nawe na naenda kukuachia hizi makaratasi usiwahi kuonyesha ama mpa mtu yeyote wacha wapigane wakienda kortini lakini ikifika wakati pengine ya kugawa hio mali inshindikana kwa sababu hawana stakabathi na najua nakuamini wewe ndiwe unenda kuweka hii stakabathi ya shamba kando na pengine hii dhahabu na mawe ambayo ni ya thamana ambayo nimekupea. Alafu nilipokua nikizungumza naye nikasema babu umeongea kitu ambacho kilikuwa moyoni mwangu ambayo kiliko kinanihuzunisha sana. Lakini mimi nikiwa nimesoma hivi sita dhubutu kupea au nafasi pengine ya kuchezea shamba lako babu yangu. Babu yangu alifurahi na machozi ikamtiririka na akanishika mkono. Machozi ikanimwagikia kwa mkono akasema kuanzia leo nimekuamini na najua wewe utatenda. Na kwa hakika aliniachia hizo vitu zote ya akaniachia hile dhahabu, akaniachia mawe ya thamana na akaniachia na hile stakabathi ambayo imeshikilia shamba lote. Na kwa hakika nilikaa nilikaa kwa kuhakikisha naeka maneno ya babu yangu na hata akiwa hai alikua anaona vile nasuluhisha mambo na vile nilikuwa naita jamii kiujumla yeye akiwemo nikiwashauri ni umuhimu wa kueka shamba la urithi na vitu vya urithi kwa kuwa ni vitu vya umuhimu sana. Babu yangu alikua akinion akiniita ananiambia na nilijua ndio maana nikakuachia hivi vitu utaiunganisha jamii yote na utawafanya waelewe mambo kabla hata babu afe, tulikuwa tumekaa pamoja na jamii, tunafanya kazi kwa pamoja na kila kitu tunafanya kwa pamoja na ilitusaidia sana.